Ninavyo shambulia matatizo ya kazi. Matatizo ya kazi kwanza ni mambo ambayo yanafanyika kwa muda mwingi sana kazi ni. Hamna mahali ya kazi ya inakosa matatizo. Hamna kazi yambago mtu yawezafanya na ikakosa tatizo. Kushambulia tatizo kwanza katika kazi yangu tatizo lazima lipate suluhu. Hiyo ndo kitu ya kwanza. Jia ya kupata suluhu ndo sasa itakuwa tofauti. Nawe shambulia tatizo dogo, tatizo kati ya wafanyi kazi. Sisi ni tofauti na venye na shambulia tatizo kama ile. Kua sababu sisi kazi yetu ni ile ya kufunga sola. Si vile nitashambulia tatizo la steamers, tatizo la umeme. Kwa hivo ni njiya mbili tofauti ya kupata suluhu. Tatizo kati ya wafanyi kazi, mimi uongelesha, uangalia makosa yanatoka api na mbona hamefanyika kuasababu kila tatizo lina kini napobaini kini cha tatizo ndivo nitajua jinsi ya kuhishambulia hilo tatizo lakini maramingi sana mimi uongelesha kua sababu watu ufanya makosa kila mtu ufanya makosa kwa hivo kama ni tatizo hilo nikatia wafanyikazi nawongelesha wasameyane ama sisi wote tubaini shida yuko wapi kila mtu. Kila mtu aweke mtu yoyoote asiwe na kichwa ngumu hapo. Kila mtu aweke upendo wake kando. Kujipendelea kwake kando. Tufanya kazi kama timu moja. Kiwa shida ni tatizo ni mambo ya umeme. Labda kifa kimoja akifanyi kazi. Kifakimoja akifanyi kazi. Itabidi sasa hapo. Nimeifungua kifuwa icho. Nijue kitu geni ndo kimearibika hapo kitu gani kime lipuka niitengeneze kwa hivo nashambulia matatizo mawili tofauti kwa njia mbili tofauti asante.

Programu gani ya simu mimi hutumia kila siku? Kila siku mimi hutumia programu tatu sanasana. Programu ya kwanza ni ya WhatsApp. Programu ya pili ni ya X. Programu ya tatu ni ya Instagram. Ukiangalia programu zote hizi tatu ni programu za mitandao ya kijamii. Wacha tuanze na programu nayoutumia sanasana WhatsApp. WhatsApp ni programu ni mtandao ya kijamii ambao unaniruhusu mimi kuwasiliana na jamii yangu. Kwanza kwa kutumana meseji. Kwa kupiga simu ndivo tukaongee na pia kwa kupiga simu ya video hapo tunaeza ongea tukiangaliana nikionyeshwa kitu kinachoendelea pale jamii yangu hapo na hata mimi hapa penye nipo tunaonana kwa hivo kusahauiana sura hatuwezi mtandao wa pili pia whatsapp kazi ya pili nayoutumia sana ni katika kazi yangu ya uuzaji na uwekaji wa sola wa bidhaa za sola inanisadia sana kuuzia wateja kwanza kuwasiliana na wateja mteja anapopata nambari yangu ya simu ananitumia meseji pale whatsapp tunaongea anapohitaji kutuma picha atatuma nitaona anapohitaji nimtumie picha ya bidhaa zangu nitatuma ataona anapohitaji video ya kazi za kitambo nilizozifanya nitamtumia ataona anapohitaji kuona bidhaa zangu za sola zikifanyiwa zikikarabatiwa ataona hivo ndivo tunafanya biashara na pia hata yuwaeza uliza swali na nikajibu hapohapo mtandao kwa pili naotumia sana ni mtandao wa X mtandao wa X huu ni mtandao ambao ulikuwa waitwa Twitter saa hii unamilikiwa na bilionea yuwaitwa Elon Musk mtandao huu sana unatusadia sana kwa sababu watu kama sisi ambao tunapenda kusoma mimi sipendi kuangalia mikanda ya video sanasana napenda kusoma mandishi hapo maandishi mengi na picha kidogo, ama maandishi mengi na mikanda za video kidogo hivyo ndivyo navyopenda mtandao wangu wa X mtandao wa X natumia kwanza ni kuwasiliana kujua kila vitu ambavyo vinendelea katika dunia nzima kwanza kuanzia hapa Kenya na pia dunia nzima hapa Kenya nitaona nitaona habari. Habari mbashara moja kwa moja. Kitu kinapofanyika mtu ataandika. Na atakichapisha katika mtandao huo. Nitaona picha. Nitaona video pia mbashara. Kwa sababu waeza peperusha video mbashara katika mtandao wa X. Nitaona kila kinachondelea duniani. Nitaona kuwa Raisi Trump wa Amerikani amesema nini. Raisi wa Cyril Ramaphosa yuwasema nini. Vita vinavyoendelea kule Ukraini vyaendelea aje. Vita vya Urusi vyaendelea aje. Vita vya China vyaendelea aje. Vita vya Pakistani vyaendelea aje. Nitasoma kuhusu spoti. Nani ameshinda, nani amefungwa. Nani amefuzu katika finali, nani hajafuzu. Hizo zote nitaziona katika mtandao wa X. Halafu pia katika kazi yangu kazini hapo ndipo napapata wateja kwanza. Kwa sababu hapo unapatana na mtu ambao hata hujui. Wakati Whatsapp huwahitaji mtu akuwe na namba yako. Kule hata mtu hata kama hamjuani anaeza kutafuta mkaonana akaona bidhaa zako, akaulizia namba yako akakutumia meseji na ukampa namba yako ndio akaja pale katika mtandao wa Whatsapp mkaongelea na kule katika programu ya Whatsapp ndio mkaongelea na kule. Ya tatu nayotumia ni Instagram. Instagram ni programu ambayo inatoka katika kampuni ya meta inayomilikiwa na Mark Zuckerberg. Na pia ni mtandao ambao ni yakuchapisha picha na mikanda ya video. Huko sanasana kitu ninachotaka kuona ni vitu gani vinavyoendelea katika jamii ya ujana. Mitindo gani yanayoenea. Hapo nitaona watu wakichapisha picha zao. Za mavazi, za magari, za spoti. Wakichapisha mikanda za video. Wakipiga densi, wakiimba. Yote yote, asante.

Kinachonipa motisha kazini, vitu ambavyo vinanipa motisha kazini ni vingi sana. Lakini kitu cha kwanza kinachonipa motisha kazini nikikumbuka. Mimi ndiyo mwenye kampuni, mimi ndiyo niliyeanzisha kampuni hii. Nikiona matumaini yangu ya kampuni hii. Nilishaandika chini kuwa, nitaweza kufaulu katika muda wa mwaka huu. Hicho kinanipa motisha kwanza kusababu sijataka nikose kufika kileleni. Nikikumbuka kuwa nimesoma nimesomea nyanja za umeme miaka tano katika chuo kikuu. Huo ni wasibu ama mnavyoita engineering nikikumbuka hiyo. Inanipa motisha tosha kwa sababu siezi taka kuwacha masomo yangu yadidimie masomo yangu yapotelee hio ndo motisha ya kwanza. Cha pili kinachonipa motisha katika kazi yangu ya solar ni kuwa nikiangalia umeme unavyo sambazwa hapa nchini Kenya hauja sambazwa sana. Kuna watu ambao bado hawana hawana nyaya za umeme hazijafika kwao. Watu hao ndiyo customer wangu wa kwanza kwa sababu nahitaji kila mtu awe na umeme, kila mtu ndivyo kwa sababu umeme ndio utakaofanya mtu atumie tarakilishi, mtu atumie simu, mtu atumie teknolojia. Kwa hivo nawapa, yale majamii ambayo yako ndani sana katika vijijini, vitongojini navipa majamii hayo, nazipa uwezo wa kutumia teknolojia. Kwa sababu Solar, Solar nikiwa sambazia Solar, itapea magajeti kama vile simu, tarakilishi kompyuta, itazipa umeme na wanaeza kutumia interneti na hivyo ndo teknolojia inavyo sambaa. Halafu nyingine inayonitia ari na inayonipa motisha kazini ni kuangalia jinsi ada ya umeme nchi hii ni juu sana. Katika kazi yangu ya solar nataka watu waweze kutumia umeme na watumie pesa kidogo. Ada ziwe kidogo. Pesa hiyo ya juu ambayo labda itumike katika masoma ama iwekezwe kwingine. Yote ishinde katika umeme. Hiyo kitu ya kwanza hiyo ndo kitu inachonipa motisha. Nisipo wapa solar, watu wa Kenya solar kwa bei nafuu. Wataenda watumie umeme wa serikali ambao unauzwa ghali sana. Na hivyo itawafanya hata pesa isizunguke katika masoko ya hapa nchini. Ya mwisho kinachonipa motisha kazini hela inavyofanya wafanyi kazi wangu waweze kuishi maisha bora. Nikiona kuwa nimeanza kumlipa mfanyi kazi vizuri. Nimeanza kumlipa mfanyi kazi ambapo hata anaezapata chakula anaezapata ya kujimudu maishani. Haa, hiyo inanipa motisha sana. Kwa sababu, mfanyikazi ambaye hajalipwa ama halipwi vizuri. Hana furaha katika kazi. Haezi kujimudu kimaisha. Na venye uchumi wa sasa sahii umethorozeka. Uchumi umedhoofika. Watu hawanunui, watu hawana pesa ya kununua, watu hawana pesa ya matumizi. Wa hivyo nikiwa kazi ni nikaona wafanyikazi wangu ni wachapa kazi. Wanafanya kazi vizuri. Wateja wanafurahia. Napolipa mfanyikazi wangu hata mimi mwenyewe napojilipa ile kidogo kinacho salia. Nafurahia sana. Nafurahia kuwa mfanyikazi wangu wanaeza kuenda kulipa ada zao zinazo wakabili uko nje wanaeza kulipa nyumba wanaeza kulipia chakula halafu pia wanaeza baki na pesa kidogo cha kuekeza ya kuekeza. Asante sana.

Ninavyo weka malengo ya kila mwezi kazini. Malengo ya kila mwezi kwanza yanaandikwa, yanachapishwa katika mtandao wetu. Yanatumwa kama barua pepe katika anwani za kila mfanyikazi wa kampuni halafu pia yanachapishwa katika ukuta ukiingia katika jumba letu la kazi. Ndivyo kila mtu kila mfanyikazi anavyoingia, anavyofanya kazi, akitoka akienda kwao jioni, anaona malengo ya kazini. Weka malengo ya kila mwezi kazini malengo haya hata unapoyaweka haimaanishi kuwa kila mwezi utayafuzu utayakamilisha vilivyo, si kila mwezi tumeweza kukamilisha malengo lakini tunavyo chapisha mtu anapoona wafanyikazi wanapate ile ari ile gange ya kufanya kazi kujisukuma, kujisukuma, kujisukuma ndivyo waweze tuweze kutimiza malengo haya. Mbeleni hatuku kuna mwaka hata hatukuweza timiza kila malengo. Lakini tumeya sukuma. Naju biashara bado changa. Malengo pia nafaa yasiwe ya siwe kali zaidi yasitushinde. Kwa hivyo tunaeka malengo ambayo sisi wenyewe hata tukiangalia. Yanaeza tusaidia Masante.

Niwaeleze kuhusu timu bora ya mpira wa kirugby wa kimarekani. Kwanza nikianza nitawaeleza kuwa kama Mkenya Mpira wa rugby ambao naupenda sana ni mpira wa rugby ule si mpira wa rugby wa kimarekani lakini haijani nayo nimepata fursa kuangalia michezo hizo za kirugby ya kimarekani na nampenda sana mchezaji anayeitwa Tom Brady hata kama alishaa alishaastaafu kucheza mpira mchezo huo. Lakini nimempenda sana hata kama sijaona mchezo huo sana sana. Mi huona tu yale mikanda fupi fupi katika mtanda wa Youtube, mtandao wa Tiktok, mtandao wa Instagram lakini sana sana sijui. Najua tu kuhusu super bowl. Tom Brady. Kuna yule mchezaji anayeitwa Quarterback. Hao ndio nawajua. Na ninapoona zile mikanda fupi fupi ya mchezo huo. Naipenda sana timu ya Bucaneers kwa sababu huko ndipo Tom Brady alicheza. Na niliona ni kana kwamba walikuwa wanashinda sana wanashinda sana ndo ukiwaona wale wakishinda ligi yao ndo wapewe ile ile kombe ambalo linaitwa Super Bowl. Alafu wapewe yale pete yakushi kila mchezaji akipewa ile pete ndo maana tulimuona Tom Brady ana pete nane na pete nyingi zao zilikuwa za Buccaneers. Pia mwishoni alikuja kuchezea timu ya Patriots kwa hivyo mchezaji huu mchezo huu hata kama sijaifuatilia sana nitasema hiyo ndo timu naipenda. Labda mkiniuliza kuhusu mpira wa rugby wa kirugby tunaoucheza katika huku Afrika huku Kenya nitaeleza kuhusu timu yetu nitaeleza kuhusu timu ya Afrika kusini. Inaitwa Springboks nitaeleza kuihusu. Lakini mpira wa kirugby wa kimarekani nitawaeleza tu kuhusu Tom Brady. Nitaeleza tu kidogo kuhusu Bukanias na kidogo kuhusu The Patriots. Asante.

Ninavyo shugulikia muda wangu kazini. Kwanza naishugulikia kwa kuwa na shajara ya kazi na kwa katika iyo shajara nimeipanga katika masaa. Sahi mfanyikazi gani anafaa kuwa akifanya nini. Mimi mwenye nafaa nikuwe nikifanya nini. Sa nyingine tunafaa tuwe ni masaa ya kula ya kupata chamcha ya kula ama bado masaa yanendelea. Kwa hivyo kuwa na shajara ndio kitu mbayo inafanya naendelea kazini. Lakini pia utapata hata tukiwa kazini. Akili yote haipo kazini. Unapata labda, unataka kushika simu uingie katika mitandao ya kijamii. Ukacheke, ukaona kitu, ukacheke ama ukampigie jamii wako, ama ukampigie rafiki yako mambo hayo sana mimi, ndiyo pia mimi yananidhuru. Lakini na jaribu sana kufuata shajara sababu nisipofuata shajara mimi mwenye sitakuwa mfano mwema kwa wafanyikazi wangu mimi mwenye sitaipa haki kazi yangu kwa hivyo nafuata shajara sana kumudu na kushughulikia muda wangu kazini asanti.

Lugha ninayopenda sana kujifunza ni lugha ya kichina. Kwanza ni kwa sababu kwa sasa vitu vyote vya teknolojia kama vyote vinatengenezwa katika nchi ya uchina. Na hivyo basi hata yale vitabu vya kuvirekebisha kama vitu hivyo vya teknolojia vikiharibika vimeandikwa katika lugha ya kichina. Kwa hivyo ni lugha ambayo ningetaka sana kuijua, ndivo kwa sababu kama mimi nilie katika sekta hii ya teknolojia, sekta ya teknolojia umeme, sekta ya solar, sekta ya kuweka magari ya umeme, ninahitaji sana kuelewa kichina. Ndivo nikaweze kuviunganisha vifaa hivi vinavyotoka nchi ya uchina vizuri, ili nikaweze kuvitengeneza, vikiharibika, ili nikaweze kuvielewa kwa undani, kuvielewa vinavyofanya kazi, kuelewa kila kifaa kazi yake ni gani, mbona imetumika hivyo. Nikikitengeneza ama nikikitoa nieke kingine, nini itafanyika? Ndivyo maana napenda sana kujua lugha ya kichina. Halafu tena wajua kuwa nchi ya uchina ndiyo nchi ambayo ina uchumi mkubwa sana duniani. Nchi ya pili yenye uchumi mkubwa sana duniani ya kwanze ikiwa nchi ya marekani na nchi ya marekani najua naelewa kingereza kwa sababu hiyo ndio lugha ambayo inaongelewa kule. Lakini sasa uchumi wa pili sana mkubwa sana duniani ni nchi ya China. Kwa hivyo ndivyo nahitaji kujua kichina ndiyo nikielewe. Kwa sababu tutaona vitu vingi sana vilivyotengenezwa. Vitu vya kutumika katika magari. Vitu vya kutumika katika upande wa sola. Vitu vya kutumika katika mabwawa. Ni vitu ambavyo vinatoka China. Kwa hivo ndivo nikaweze kuvielewa. Nikaeza lazima nijue lugha hii ya kichina asante.

Mtandao ninasomea habari zangu katika mtandao wa kijamii wa X. Mtandao huu wa kijamii ni unamilikiwa na bilionea kutoka Afrika kusini lakini yeye huishi marekani aitwa Elon Musk. Na ni mtandao ambao kwanza haujawahi anguka chini, haujawahi potea. Kwa sababu unaona mitandao mingine ya kijamii kama vile Facebook, Instagram. Maramoja mtandao wa Amazon unapopotea. Unapo kwenda wazungu wanaita offline. Mitandao hii ya kijamii pia hupotea. Lakini mtandao wa x haujawahi potea. Alafu hapo ndipo nasoma habari zangu kwa sababu katika mtandao huu ndipo unapata maandishi ni mengi kuliko picture na mikanda za video. Si kama vile kule Facebook, Instagram, kule na TikTok kule ni mikanda za video na mapicha ndio nyingi. Kwa hivyo watu ambao tunapenda kusoma maandishi maneno hatuwezi kuyasoma huko. Alafu mtandao wa ex kwa sababu ni wa dunia nzima. Aha naweza soma habari za hapa nchini. Na habari hizo zitakuwa mbashara. Raisi amefanya nini katika county ipi. Itapeperusha mbashara kwa sababu inayo hiyo uwezo wa kupeperusha hata mikanda za video mbashara. Moja kwa moja utaiona inavyofanyika hiyo saa hiyo sekunde. Alafu pia naweza kuona kitu kinacho endelea duniani nzima Utamsikia raisi wa Marekani Donald Trump amefanya nini Utamsikia Kamenei wa Iran amefanya nini Utamsikia Xi Jinping wa China amefanya nini Utamsikia Macron wa Ufaransa amefanya nini Utamsikia Keistama wa Uingereza amefanya nini. Hivyo ndio maana nataka niko sana katika mtandao wa X. Nyingine mtandao huo wa kusomea habari mbona tena naifuatilia X sana ni uwezo wake wa kwanza kupeperusha kwanza hizo mikanda za video moja kwa moja. Ni uwezo wake tena wa kuna zile zaitwa X spaces. Mtu aweza ongelelea kule. Alafu pia wana hii ya kiliunde inayoitwa Grok grok ina uwezo wa kusoma habari nzima katika mitandao ya jamii, tofauti, tofauti, inaweza pitia, ikasoma habari katika gazeti la New York Times, ikasoma habari kutoka gazeti la Daily Nation. Na ikakuja ikakueleza habari gani kwa ufupi kile kinacho ongelewa kuhusu kitu fulani itakueleza moja kwa moja ufupi itasema gazeti hili lilisema nini mtandao huu ulisema nini anuwani hii ilisema nini kuihusu na itakupa yote bila kukuficha chochote asante.

Mafunzo ambayo ningependa kuyapata kazini ni mafunzo ya utumizi wa hela, utumizi wa pesa. Kwa sababu mafunzo haya, ni kiini ya kampuni yote, ya biashara yote kukua ama kuanguka. Usipo kuwa na masomo ya kuelewa pesa, masomo ya kuelewa jinsi ya kutumia hela, jinsi ya kuekeza hela. Hela gani inafaa iyekezwe katika benki, hela gani inafaa iyekezwe katika kutambaza katika mitandao ya kijamii, helagani inafaa itumike kuleta bidhaa mpya. Bidhaa inapoletwa, inafaa, itoe. Ikiletwa na pesa fulani inafaa iuzwe pesa ngatpi? Ndo biashara iyeze kupata pesa. Ni mafunzo haya, pia yanaitajika. Ndio ndivo tukaeze kuelewa, hela ngapi nafaa iende kulipa wafanye kazi? Na kama ni hela gapi nafaa kuenda kulipa wafanyi kazi? Basi tunafaa tuwandike wafanye kazi wangapi? Waelewa? Kwa sababu bila mafunzo haya ya hela, imenitatiza sana, kwa muda kwa sababu ungepata ningetumia, pesa ambazo tumezitengeneza, ningetumia pesa kama yote. Kuwa lipa wafanyi kazi. Na kampuni ingekosa, sazio ambayo inaeza tumika kujimudu kulipa. Kulipa vitu vidogo vidogo kama vile ada ya nyumba. Kulipa ada ya watu wanaoeneza kampuni katika mitandao ya kijamii. Na kwa sasa huwezi. Watu hawatajua kuhusu biashara yako, kama hutumii mitandao ya kijamii. Kwa hivyo ninavyo ona mafunzo ambayo naitaji zaidi, kazini mwangu, ni mafunzo ya kutumia hela. Ukielewa kutumia hela, ni kifunzo wa kutumia hela. Wafanyikazi wangu wakitumwa kwa kifunzo wa kutumia hela, wataweza hata kampuni yenye itaweza tukienda kwenye benki, tukijaribu kuomba mkopo tunawaeleza, hela hii itatumika kufanya moja, mbili, tatu na itatumika, na itarejeshwa kwa muda upi na kwa kiwango kipi kwa kila mwezi ama kila wiki. Ndivyo maana nasema, mafunzo yanayohitajika katika si kampuni yangu pekee, biashara zote, kazi zote. Ni mafunzo ya jinsi ya kutumia hela. Asante.